Ndiyo, naeza penda kucha kujaribu chakula mmpya, lakini usinipee nyoka na konokono tafadhali na mbwa. Lakini vitu zingine, vyakula vingine naeza jaribu.

Naona rangi ya krimu na nyeupe kwa nyumba ni rangi nzuri sana. Ju nyumba yenye nakaa ikona rangi ya krimu na nyeupe na uwe inaka vizuri sana. Ndiyo.

Napenda tiki tiki maji, pia napenda machungwa, maembe, avocado. Juu zote ni tamu ndizi pia na kusema ukweli napende hizo zote.

Majisi vizuri kuhusu wasilisho, juu naona ikilisha watu uko nje ni kazi nzuri. Naeza jaribu, naeza pendelea kujaribu, ndio.

Napenda nini napenda sukuma wiki. Pia napenda kabeji juu pia inanisaidia kutoa kiungulio napenda misheveve. Pia spinachi.

Napendelea joto, kwa sababu wakati niko na baridi, huwa na shindwa kulala, lakini nikiwa na joto, huwa na hisi nimetulia, ata huwa napata usingizi. Lakini wakati wa baridi, huwa na kosa usingizi. Ndiyo?